Ndiyo mimi nawafahamu wote, tulijuana, kitambo, both kazini na hata kwa nyumba za kupanga. Nawafahamu sana kwa sababu huwa tunaongea, tunapiga story za siasa na pia story zingine za hapa kule na vile mtu ameshinda. Tunajuana kabisa, pia tunapigiana simu kujuliana hali.

Ndiyo naelewa vizuri vitanda kitanda kigumu na kizuri zote bora upate usingizi. Lakini ningependa kitanda kizuri sababu hakuna mtu hapendi kulala vizuri. Ukiwa na kitanda kizuri nayo hata ukikaribisha mgeni kwako We uko sawa uko sorted out So for me mi napenda kitanda kizuri tu pekeake.